Ningependa kuzungumzia tabia mbayo naidhamini sana. Ninapukutana na watu wengine. Nayo ni uaminifu.katika ulimwengu wa sasa kupata mtu ambaye ni muaminifu na mkweli ni jambo la thamani sana. Uaminifu unajenga msingi wa kuheshimiana na kuelewana. Iwe ni katika urafiki, kazi au familia. Mbali na uaminifu, napenda sana kuona watu wenye unyenyekevu. Mtu anayeweza kusikiliza wengine na kukubali kujifunza bila kujiona kuwa anajua kila kitu. Anavutia sana. Tabia hii hufanya mawasiliano yawe rahisi na yenye tija. Pia mimi huvutiwa sana na watu wenye shukrani. Kuona mtu anayethamini mambo madogo, anayofanyiwa, na wengine inanionyesha kuwa, ana moyo wa upendo. Tabia hizi, uaminifu, unyenyekevu, na shukrani, ndizo zinazofanya jamii yetu, iwe mahali bora, pa kuishi. Ninaamini kuwa, tukionyeshwa tabia hizi, tunaweza kuleta mabadiliko chanya kwa kila mtu anayetuzunguka.

Namna navyo shiriki katika kujenga jamii yangu Mimi naamini kuwa mabadiliko yaanza na mtu moja moja Hivyo najitahidi kutoa mchango wangu kwa njia mbali mbali Kwanza kabisa mimi ushiriki kikamilifu katika miradi ya usafi wa mazingira Kila mwisho wa mwezi mimi na majirani zangu tunakusanyika kusafisha mitaro na barabara zetu Ili kuhakikisha tunaishi katika mazingira bora na yenye afya. Pili, mimi ni mwanachama wa kikundi chaki jamii kinacho saidia vijana. Tunatoa mafunzo ya study za maisha na kuwahimiza umuhimu wa elimu na nidhamu. Hii nasaidia kupunguza vitendo vya uhalifu na kukuza vipaji vya vijana wetu. Mwisho, mimi hushiriki katika mikutano ya mtaa ili kutoa maoni yangu kuhusu usalama na maendeleo. Kushiriki huku kunanipa furaha kwa sababu najua kuwa ninafanya kitu chenye faida kwa kizazi cha sasa na cha baadaye. Hushirikiano ndio nguzo kuu ya maendeleo katika jamii yoyote.

Katika mazingira yangu ya kazi, mawasiliano ni nyenzo muhimu sana inayotusaidia kufikia malengo yetu kwa ufasihi kwa ufanisi. Mimi hutumia njia mbalimbali kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu kulingana na mahitaji ya kazi husika. Ya kwanza kwa sababu rasmi, kwa mambo rasmi na ya kiofisi, mimi hupendelea kutumia barua pepe. Hii inatusaidia kuwa na kumbu kumbu za maandishi na kuhakikisha kuwa kila mtu anapata tarifa sahihi kwa wakati mmoja. Pili, kwa mawasiliano ya haraka na ya papo hapo, tunatumia programu kama WhatsApp au Slack. Njia hii ni nzuri kwa kuratibu mambo madogo madogo yanayohitaji majibu ya haraka bila kusumbua mtiririko wa kazi. Lakini zaidi ya teknolojia mimi naamini katika umuhimu wa mazungumzo ya ana kwa ana. Kila asubuhi tunakuwa na mkutano mfupi wa kusimama ili kujadili mpango ya siku. Hii inajenga uhusiano mzuri na kuimarisha ushirikiano wetu kama timu. Kwa kifupi, mchanganyiko wa teknolojia na mazungumzo ya kirafiki ndiyo siri yangu ya mawasiliano bora kazini.

Ndiyo, mimi ni mtumiaji wa mtandao ya kijami kama vile Instagram, Whatsapp na YouTube kwa sababu teknolojia hii imekuwa sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku. Sababu kuu inayonifanya nitumie mitandao ni hini kupata habari na kuwasiliana na marafiki au ndugu wambao wako mbali. Kwa mfano kupitia WhatsApp naweza kuzungumza na familia yangu wakati wawote bila gharama kubwa. Pia YouTube inanisaidia sana kujufunza vitu vipya kama vile kupika vyakula tafauti au kurekibisha vifaa vidogo vya nyumbani. Hata hivyo na jitahidi sana kuwa na kiasi katika matumizi yangu. Na fahamu kuwa mitandao ya kijamii za kupoteza mda mungi ikiwa mtu hata kuwa mungalifu. Kwa hiyo, mimi hujiwekea muda maalum ya kuingia mtandaoni ili ni sipoteze umakini kwenye kazi zangu za msingi au muda kupomzika. Kwa maoni yangu, mitandao ya kijamii ni zana nzuri sana ikiwa itatumiwa kwa busara na kwa malingu chanya.

Kwa kawaida, mimi jitihada. Ujitahidi sana kulala kwa masaa saba hadi manane kila usiku. Naamini kuwa usingizi wa kutosha ni nguzo muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Hasaa kwa mtu mwenye majukumu mengi ya kila siku. Nikilala vizuri ninaamuka nikiwa na nguvu mpya na uwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa umakini. Hata hivyo, kuna siku ambazo kutokana na kazi nyingi au masomo ninalazimika kulala kwa masaa machache, labda masaa matano au sita. Lakini nimegundua kuwa, ninapofanya hivo, mwili wangu unachoka haraka na mhemko wangu unabadilika kuwa mbaya zaidi. Hili kuhakikisha ninapata usingizi nzuri, mimi upenda kuzima vifaa vyote vya kielektroniki, kama simu na kompyuta, nusu saa kabla ya kulala. Hii inanisaidia kutulia na kuingia kwenye usingizi mzito wa haraka. Kwa kumalizia, ningipenda kuwahimiza wengine kuthamini mda wao wa kulala. Kwani mwili unahitaji kupumzika ili uwezi kutumika vyema kesho yake.

Ndiyo, mimi ninapenda maua sana kwa sababu yanaleta uzuri uzuri na rangi katika mazingira yetu maua yana harufu nzuri ambayo inatulitha akili na kuleta furaha moyoni kuna aina nyingi za maua lakini mimi napenda zaidi waridi au kwa kimombo roses na alizeti kwa kimombo sunflowers Waridi yanaashiria upendo wakati alizeti yanatukumbusha mwanga, wa jua na matumaini pia. Maua ni muhimu sana kwa asili yetu kwa sababu yanasaidia nyuki na wadudu wengine kupata chakula. Kupanda maua nyumbani ni hobi nzuri kwa sababu inafanya bustani ionekane ya kupendeza. Kila wakati ninapowona maua yakichanua nahisi amani sana. Kwa kweli ulimwengu ungekuwa pahali pa upweke sana bila uzuri wa maua.

Kufanya kazi na wengine ni jambo muhimu sana kwangu. Kwa sababu ushirikiano huleta matokeo bora zaidi kuliko kufanya kazi pekee yako. Ninapo andamana na wenzangu mimi hupenda kuanza kwa kusikiliza maoni yao. Naamini kuwa kila mtu anakipaji pekee. Chaki pekee na mtazamo tafauti ambao unaweza kusaidia timu kufikia malengo yake. Mimi hutumia mawasiliano ya wazi ili kuhakikisha kila mtu anaelewa wajibu wake. Ikitokea changamoto, mimi hupenda tujadiliane kwa pamoja. Kutafuta suluhisho badala ya kulaumiana. Pia, mimi ni mtu kusaidia wengine wanapokwama. Na niko tayari kujifunza hata kutoka kwao. Mwisho wa siku siri ni ushirikiano mwema. Siri ya ushirikiano mwema ni heshima na uvumilivu. Tunapoheshimina kazi inakuwa rahisi na mazingira yanakuwa ya furaha. Kwa maoni yangu, umoja ni nguvu na utengano ni uthaifu. Hivyo, ushirikiano ndio njia pekee ya kufanikiwa katika jambo lolote kubwa.

Muziki ni muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu unanipafuraha na kunisaidia kutulia baada ya siku ndefu ya kazi. Mimi hupenda kuzikiliza ainambalimbali za muziki, lakini ninayoipenda zaidi bongo flavor na reggae. Bungu flavor inanivutia kwa sababu ya midundo yake ya kisasa na mashairi yanayoelezea maisha yetu ya kila siku hapa Afrika mashariki. Ninapokuwa ni kifanya kazi au kusafiri mimi hufuraia kusikiliza wasanii kama diamond platnums au harmonize kwa sababu nyimbo zao zinanguvu na hamasa kubwa. Upande wa reggae, mimi ni shabiki mkubwa wa bob marley. Mziki wake unanifundisha kuhusu amani, upendo na umoja. Jambo ambalo ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa. Pia mimi upenda kugundua bendi mpya na wasanii chipukizi kwenye mitandao ya kijamii. Kusikiliza mziki mbali mbali, kunanifanya nielewe, tamaduni tafauti na kuhisi ni nimeunganishwa na watu wengine. Kwa kweili, siwezi kufikiria maisha bila sauti tamu za mziki, kwani ni chakula cha roho.

Katika kazi yangu ya kila siku, mimi hupatana na changamoto mbali mbali. Lakini kubwa zaidi ni usimamizi wa muda na shinikizo la kukamilisha kazi kwa wakati. Wakati mwingine, majukumu ya nakuwa mengi kuliko muda uliopangwa. Jambo ambalo linaweza kusababisha msongamano wa mawazo. Hata hivyo, nimejifunza kukabiliana na hali hii kwakupanga vipaumbele na kuzingatia kazi ya muhimu kwanza. Changamoto nyingine ni mawasiliano duni ndani ya timu. Wakati mwingine maelekezo yanapo, kosekana au yasipo eleweka vizuri, yanaleta ucheleweshaji wa kazi. Ili kutatua hii, mimi hupenda kuuliza maswali mara kwa mara na kuhakikisha kila mtu yukokwenye ukurasa moja. Pia, mabadiliko ya teknolojia yanatuhitaji kujifunza vitu vipya kila wakati. Jambo ambalo linaweza kuwagumu mwanzoni, lakini linafaida kubwa baadae. Licha ya changamoto hizo. Naamini kuwa kila tatizo ni fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma. Kwa kuwa na uvumilivu na ushirikiano na wenzangu, tunaweza kushinda kila kikwazo na kufikia malengo yetu ya kampuni kwa ufanisi zaidi.

Siku hizi kuna sehemu nyingi sana za kutazama video mtandaoni. Lakini mimi hutumia zaidi mitandao miwili mikuu YouTube na TikTok. YouTube ndio sehemu yangu namba moja, kwa sababu huko kunaweza. Unaweza kupata kila kitu. Kuanzia mafunzo ya kurekebisha vitu nyumbani. Makala ya kusisimua, hadi mziki wa wasanii ninaowapenda. Napenda jinsi YouTube inavyoniruhusu kujifunza vitu vipya, kwa kina na kwa wakati wangu mwenyewe. Pia mimi hutumia TikTok mara nyingi. Ninapohitaji burudani ya haraka, video za TikTok ni fupi na za kuchekesha. Hivyo ni rahisi kuzitazama, wakati nimepumzika kidogo, au nikiwa safarini kwenye basi. Mara chache mimi hutumia Instagram Reels, kutazama video za marafiki zangu au matukio ya kijamii, yanayotokea hapa nchini na duniani kote. Kutazama video mtandaoni kumenisaidia sana, kupanua upeo wangu wa maarifa, bila kuhitaji kusafiri mbali. Ni njia rahisi na ya kisasa ya kupata habari na kuburudika. Kwa kweli, mtandao umefanya ulimwengu uwe kama kijiji kimoja, ambapo tunaeza kuona, na kusikia kila kinachoendelea popote pale, kwa kubonyeza kitufe tu.